Kinywaji ni nachopenda kunywa asubuhi ni chai. Napendelea chai kwa sababu inamanufaa mengi ya kiafia na husaidia kuwanza siku nikiwa na mguvu na utulivu wa akili. Chai hunipa joto na utulivu wa subuhi. Baada ya kuamka, mwili huo umetulia na unaitaji kitu cha kuamusha mfumu wa mwili taratibu. Kunywa chai ya moto husaidia kuufanya mwili usijisikie ukiwa na uchovu bali ujisikie vizuri na kujiandaa kwa shugli za siku. Chai pia husaidia kuongeza umakini na nguvu za akili. Chai ina kiasi kidogo cha kafeini ambacho husaidia kuamsha akili bila kusababisha msisimko mkubwa au wasi wasi hii hunifanya nianze siku nikiwa makini na tayari kufikiria kwa utulivu. Chai ni kinywaji chinye manufaa ya kiafya. Hasaa chai ya rangi ya kijani au chai ya maziwa kwa kiasi. husaidia mmeng'enyo wa chakula na inaviruburutisho. Inavyo saidia mwili kupambana na magonjwa. Pia hunisaidia kujiweka katika hali ya unywaji mzuri wa maji mwilini. Chai pia nisehemu ya utamaduni na mazoe ya kila siku. Kwa jamii nyingi hasa Afrika mashariki, chai ni kinywaji cha kuunganisha watu asubuhi kuwaleta pamoja. Iwe ni nyumbani kazini au shuleni na hunipa hisia ya kawaida, amani na mawazo mazuri ya siku. Napenda kunywa chai asubuhi kwa sababu hunipa joto, nguvu ya akili manufaya kiafia na mwanzo mzuri wa siku. Chai ni kinywaji rahisi kama lakini chenye mchango mkubwa katika maisha ya kila siku.

Naam mawasiliano ni mazungumzo baina ya mtu mmoja na watu wengine ama baina ya mtu mmoja na mwingine. Kwa kazi mawasiliano yanaweza kuwa ya njia tofauti kulingana na jinsi na ambavyo unataka kuongea ama kuwasiliana na wenzako. Mawasiliano kwangu ni kitu muhimu sana na ambacho ni cha thamani na cha dharura kwa maana bila mawasiliano ama bila mazungumzo mtu hawezi kuweza kuwaelewa wenzake. Kazini mimi na wafanyakazi wenzangu sana sana tunajadiliana ama tunawasiliana kwa majadiliano ili tuweze kusaidiana kukua kwa pamoja na ili tuweze kubrainstorm na tuweze kukuwa na umoja katika kazi. Pia tunajadiliana ama tunawasiliana kwa maswali maswali haya yanaweza kufungua akili zetu kutusaidia kufikiria zaidi kukuwa na mitazamo, tofauti ya vitu na kulingana na ambavyo tulivyokuwa tunaviona. Pia tunawasiliana kwa vifaa kama rununu kama unahitaji mtu aje ama kuna mkutano ama kuna kitu ambacho ni cha dharura ambacho anahitaji kukisikia basi mtu anaweza kuja ama kuwasiliana kwa rununu ili muweze kupatana ama muweze kupeana ujumbe huo kwa rununu. Pia kuwasiliana na wafanyakazi ni jambo la muhimu sana kwa maana mtu anaweza kumwelewa mwenzake na kumsaidia mahali anapohitaji usaidizi. Kwa hivyo kuwasiliana na wafanyakazi ni kitu ambacho ni cha muhimu sana.